Mimi napenda zaidi msimu wa masika. Kwa sababu, wakati huo mvua hunyesha na mazingira yanakuwa ya kijani kibichi. Hewa huwa safi na baridi kidogo. Hivyo ni wakati mzuri wa kupumzika au kusoma vitabu ndani ya nyumba. Pia, napenda sauti ya mvua ikinyesha kwenye bati. Inanifanya nijisikie mtulivu na mwenye amani. Wakati wa masika kila kitu kinaonekana kikiwa na uhai mpya.

Kila asubui mimi huanza siku yangu kwa kikombe cha chai. Napenda chai yenye tangawizi na maziwa kidogo kwa sababu inanipa nguvu na kunifanya nihisi vizuri kabla ya kuanza kazi. Wakati mwingine, nikihisi uchovu mchana, hunywa kikombe cha kahawa ilikuongeza umakini. Napenda kuanda vinywaji hivi mwenyewe nyumbani, kutumia majimoto safi na sukari kidogo. Ni sehemu muhimu ya utaratibu wangu wa kila siku.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kama drafti na chess. Michezo hii inasaidia kufikiri kwa umakini na kupanga mikakati kabla ya kufanya uamuzi. Wakati mwingine, mimi hucheza na marafiki au familia wakati wa wikendi na huwa ni njia nzuri ya kupumzika na kufurahia muda pamoja. Pia, michezo ya ubao husaidia kukuza uvumilivu na uwezo wa kutatua matatizo kwa utulivu.

Ndiyo, napenda sana mvua kwa sababu inaniletea utulivu na hewa safi. Ninapenda kusikia sauti ya matone ya mvua yakigonga paa inanifanya nijisikie mtulivu. Pia, mvua hufanya mazingira yawe ya kijani na safi. Wakati mwingine napenda kunywa chai moto nikiwa ndani, nikitazama mvua ikinyesha. Ni wakati mzuri wa kupumzika na kufikiria mambo mazuri.